Naam. Kusema kweli. Suala la kusoma gazeti si suala tu la kusema kwamba unachukua muda wako kuusoma. Ni suala la kujua kwamba gazeti ni kitu cha maana sana. Gazeti ina umuhimu sana kwa kila siku. Kila mambo ambayo unayotekeleza kila siku. Najua kwamba gazeti huchangia pakubwa sana. Gazeti ni kwa mfano tukianzia kwa umbali. Najua kwamba gazeti ni kijikaratasi ambacho kime kiko na maandishi ambayo yamedhamiriwa kupitisha ujumbe fulani. Na hivyo ni vyema sana kuchukulia wakati wako vyema kuweza kukua na wakati mzuri mwafaka wa kuweza kusoma ni nini ambacho kimeandikwa kwenye gazeti. Hivyo mimi huhakikisha sana nimeeza kupitia gazeti kila mara angalau kila siku napitia ipi gazeti tano. Kwa kweli, gazeti siyo za bei ghali. Kwa shilingi kumi na tano, unaeza kununua gazeti. Na hizo gazeti hukuwa na maana sana na uweza pia kupitisha ujumbe. Pale ambapo serikali inataka suala fulani lifikie kikundi fulani cha watu. Gazeti inakua mojawapo ya kama chombo cha kuweza kuwasiliana. Wajua gazeti huhusisha kuna tofauti nyingi ambazo huweza kuzungumuzwa kupitia gazeti gazeti hukuwa na manthari, hukuwa na ukubwa sana, wazi ukubwa sana. Ikilinganishwa na baadhi ya vituo za habari kwenye gazeti, utapata kwamba kuna sekta ambayo imetengwa. Hii sekta ni ya habari tu za kiserikali. Unapata pia kuna sekta nyingine ambayo imetengwa hapo ya kueza kukosoa jinsi ambavyo serikali imeeza kupitisha ujumbe labda kuhusu kuongeza ushuru. Hivyo ni vyema sana kujua gazeti na umuhimu wa kila mahali wa kwani gazeti hukupea pia muda wa kueza kupata maarifa kuhusu biashara. Kuna kijisehemu ambacho kimeekwa, kya abacho kimeekwa wazi, kikisema kwamba iki ni kijisehemu pekee cha biashara. Hapo, ndipo watu ambao wanaotaka kujua ujuzi fulani kuhusu biashara, wanaweza kukimbilia. Hivyo ni vyema sana kujua, gazeto siyo kitu cha kusema kwamba ni kitu cha muda tu, la hasha. Ni kitu ambacho unafaa kukua nacho kila mahali. Ni kitu ambacho una kina kuhitaji wewe binafsi. Pale unapopitia unahakikisha kwamba unakithamini. Unahakikisha kwamba gazeti unaipa heshima na tathmini ambayo inaifaa hivyo, sio kupitia tu kwenye msemo bali jua pia, pale ambapo unahitajika kujua kwa uwazi sana. Pale unapohitaji kujua pia mchango wa watu kuhusu namna fulani ama ile nyingine unafaa kutumia gazeti. Kwani gazeti ni kitu ambacho ni kama mbinu ambayo inatumika kuweza kuunganisha watu wa aina tofauti tofauti. Pale ambapo unaunganisha watu walio na tabaka tofauti, unaunganisha watu walio na misimamo tofauti. Aidha watu wenye siasa, unawaandika habari zao kwenye kijikaratasi kimoja. Unasema kwamba siku fulani na fulani huyu rais alisema hivi. Siku nyingine nyingine naye mpizani akasema hivi. Nanyi mnakuja hapo chini mkisema kwamba aidha tunamkubali rais ama aidha tunaenda upande wa upinzani. Hiyo ni vyema sana na huweza kujua matokeo ya mtu binafsi. Weza kuwa na ujumbe maalum ama kweli kupitia wakati ambapo tumefika. Gazeti ni kana kwamba zimeanza kufifia. Watu wengi hawazipendi. Kwani ukiangalia pahali tumefika mtandao ya aina aina kiteknolojia imeeza kuimarika sana. Ndiyo kuna uwezo kwamba pia gazeti zinajaribu kuingilia kiteknolojia. Pale ambapo wanaamua kwamba gazeti zao zinakuwa za kijikaratasi tu. Zitakuwa pia zinasomwa kwenye mtandao. Lakini ukiangalia inawawia vigumu sana. Kwani kuna mbinu tofauti, tofauti ambazo zinatumika kuhakikisha kwamba watu wakona uwezo wa kufikia, kufikia ujumbe kabla ya pia hao wenye gazeti kuweza kuchapisha hivyo, jua kwamba kila kijisehemu kina maana, kila kitu kinachokuwa kwenye hii dunia kina maana yake. Na hata kama tunaona kana kwamba, hizi gazeti ni kana kwamba zinadidimia. Tunafaa kuipea umuhimu wake. Umekua kutoka kitambo, kutoka jadi hadi sasa ina.